Naam, sherehe ninayopendeza zaidi ni sherehe inayowaweka watu pamoja kwa furaha na amani. Hasa sherehe kama vile za kifamilia. Napenda sherehe ambazo si lazima ziwe kubwa sana au za gharama kubwa bali ziwe zenye maana, ukaribu na hisia za pamoja. Kwangu, sherehe bora ni ile inayejenga mahusiano na kuwacha kumbukumbu nzuri kwa watu wanaoshiriki. Miongoni mwa sherehe ninazozipenda sana ni sherehe za kuzaliwa Napenda sana sherehe hizi kwa sababu huwadhimisha maisha ya mtu na kumpa nafasi ya kushukuru nafasi au ile safari iliopita ni wakati mzuri wa kuonesha upendo, kutoa pongezi, kushiriki furaha na watu wa karibu Haijalishi kama ni labda sherehe ndogo nyumbani au mkusanyiko mkubwa Kilicho muhimu ni hisia na niya ilio nyuma Pia napenda zile sherehe za kitamaduni au kijamii kwa sababu hunikumbusha utambulisho na mzizi wa jamii. Sherehe hizi nyingi hujaa nyimbo, vyakula, vya asili na desturi zinazounganisha wale watu. Kushiriki sherehe za aina hii hunipa fahari ya utamaduni na kunifanya nijisikie kuwa sehemu kubwa au kitu kikubwa kuliko mimi mwenyewe Sherehe ninayopenda pia ni ile inayohusiana na kula pamoja na kuzungumza kwa huru Chakula kina nafasi kubwa sana katika sherehe kwa sababu huleta watu pamoja mezani na kuanzisha mazungumzo ya kirafiki wakati watu wanapokula au kucheka na kushiriki hadithi hali ya sherehe hua ya furaha na ya ukaribu zaidi napenda pia sherehe ambazo zina labda mziki na burudani zakawaida mziki hufanya sherehe iwe hai na hufanya watu wajiskie huru zaidi haijalishi kama ni labda mziki au kucheza au labda sikiliza tu Uwepo wake huongeza furaha na kufanya sherehe ikumbukwe kwa mda mrefu Kwa pande mwingine, sipendi sana sherehe za kelele nyingi au presha kubwa ya kuonyesha vitu Napendelea sherehe zilizo rahisi, zenye mpangilio mzuri na zinazowapa watu nafasi ya kuwa wenyewe bila kulazimisha Sherehe nzuri kwangu ni ile inayowacha watu wakitabasamu na kujisikia wamethaminiwa Kwa ujumla naeza sema ya kwamba, sherehe ya kupendeza ni hile ya kuleta yenye furaha ya kweli, labda mausiano yale ya karibu, na kumbukumbu nzuri haijalishi ni hile sherehe ya aina gani. Mradi, iwe na upendo, ule ukarimu na nia njema. Basi kwangu, hiyo ndiyo sherehe bora zaidi.

Ndiyo, napenda mvua ingawa hisiya zangu kuhusu mvua huwa zinategemea tuhali ya wakati. Kwa ujumla, mvua naeza sema ya kwamba hunipa hisi ya utulivu na amani ya moyo. Wakati mvua inanyesha taratibu, sauti yake hunituliza sana na hunifanya niji labda sikie nikiwa nimepumzika kiakili. Mara nyingi, mvua hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nieze kutafakari mambo yangu kwa utulivu zaidi. Napenda mvua kwa sababu hunikumbusha uzuri wa asili na umuhimu wake katika maisha. Mvua huleta uhai kwa mimea, ardhi na mazingira kwa ujumla. Kuona miti ikinga, hewa ikibadilika kuwa safi na harufu ya udongo labda bada ya mvua hunifanya nijisikia karibu zaidi na asili. Hali hiyo hunipa hisia na mwanzo mpya Kana kwamba mazingira yote yamepata pumziko na kuanza upya na pia napenda mvua kwa sababu hubadilisha mwendo wa maisha kwa muda Wakati wa mvua, shughuli nyingi hupungua kiasi na watu hulazimika kutulia zaidi Hilo hunipa nafasi ya kukaa ndani, kusikiliza mziki, kuweza kusoma au pia hata kutafakari ni wakati mzuri wakueza kujitunza na kujipa nafasi ya kupumzika bila haraka ya kutoka au kukimbizana na ratiba Hata hivyo sipendi mvua sana inapokuwa nyingi kiasi labda au inapo sababisha usumbufu mvua kali inaweza kuleta changamoto kwa barabara, kuharibika, kuchelewa kwa mipangilio na hata kwa baadhi ya watu katika hali hizo mvua inaweza kuleta msongo wa mawazo badala ya utulivu. Kwa hiyo napenda zaidi mvua ya wastani isio kali sana lakini inayoburudisha tu yale mazingira. Mvua pia hunifanya niweze kukumbuka labda kumbukumbu za zamani naam kuna labda zile nyakati flani ambapo mvua hunikumbusha utoto, nyakati za kukandani na familia na labda kusikiliza zile hadithi wakati mvua inanyesha inje. Hisia hizo hunifanya nijisikie mwenye shukrani na kunikumbusha thamani ya wakati rahisi za maisha kwa ujumla napenda mvua kwa sababu huleta utulivu, uzuri wa asili na nafasi ya kutafakari Ingawa, si kila aina ya mvua hunifurahisha, mvua ya kawaida hunipa amani ya moyo na hunifanya nijisikie karibu zaidi na mazingira yanayo nizunguka Nisehemu ya asili ni nayo itamani nayo iona kuwa ni muhimu sana katika maisha ya binadamu.

Naam, vyema kabisa ninapendelea vitu, vinavyo nipa faraja, labda uimari na labda pia ule mwonekano mzuri. Kwa wakati mmoja labda kwangu, kiatu kizuri si labda kile kinaonekana vizuri tu, bali kile kinacho nifanya njisike huru na kujiamini. Labda ninapotembea au kufanya shuguli zake zangu tu za kila siku asamahani. Faraja huwa kipa umbele changu cha kwanza kwa sababu vyatu ndivyo vinavyobeba mwili mzima tunapo labda tembea Kwa matumizi ya kila siku napendelea vyatu vya kawaida kama vile sneakers au vyatu vya michezo aina hii ya vyatu hunipa urahisi ukaeza kutembea kwa muda mrefu bila kuchoka na vinaendana vizuri na mavazi mengi ya kawaida Napenda vyatu ambavyo vina nyayo laini na vinavyo kaa miguuni vizuri Kwa sababu hunisaidia kuepuka maumivu au usumbufu hasa ninapokuwa na ratiba yenye shuguli nyingi na kwa mazingira ya kazi au labda zile hafla zinavohitaji mwonekano wa nadhifu zaidi Napendelea vile vyatu vya kawaida vya ngozi au vilivyo na mwonekano wa heshima aina hii ya vyatu hunipa hisia ya umakini na taaluma na hunisaidia kuendana na mazingira rasmi bila kupoteza ile faraja Napenda viatu ambavyo si vizito sana Lakini vina muundo imara na unaodumu Pia ninazingatia sana ubora na uimara wa vile viatu ninavyonunua Napendelea viatu vinavyoweza kudumu kwa mudamrefu Hata kama vita labda tumika mara nyingi Badala kununua viatu vingi visivyo na ubora Napendelea kuwa labda na viatu vichache lakini vyenye ubora mzuri Hii hunisaidia kuokoa pesa Kwa mudamrefu na pia kupunguza usumbufu wa kubadilisha vyatu mara kwa mara Rangi ya vyatu pia ni jambo ni nalolizingatia Napendelea rangi ya kawaida na rangi ya kuendana na mavazi kama vile nyeusi, kahawia au rangi ya kijivu Rangi hizi hunifanya niweze kuvaa vyatu hivyo katika mazingira tofauti bila kuwa na wasiwasi wa kuendana na mavazi Hata hivyo, wakati mwingine napenda pia vyatu wenye rangi tofauti kidogo ili kuongeza mvuto au mtindo fulani. Zaidi ya yote, napendela vyatu vinavyonifanya nijisikie mimi mwenyewe. Kiatukizuri kwangu, nikile kinachoendana na mtindo wangu wa maisha. Shuguli ninazozifanya na mazingira ni nayokuwa nayo. Haijalishi atikama labda ni cha michezo au ni kile cha kazi au labda matembezi. Mradi itu kinanipa faraja ule ujasiri na mwonekano unaoridhisha. Kwa jumla napendelea vyatu vinavyo unganisha faraja ule ubora na mtindo wa kawaida. Yetu hivi kunisaidia kuendelea na shuguli zake kwa uhuru na kujiamini. Kwa maana hua labda nachagua kwa makini kabla ya kununua ile vyatu.

Naam natumia simu yangu zaidi kwa mawasiliano na kupata taarifa kwa sababu imekua kifaa muhimu sana katika maisha ya kila siku. Kupitia simu naweza kuwasiliana na kwa urahisi na familia, marafiki na watu wa kazi bila kujali umbali. Simu hunirahisishia kupigia simu, kutuma ujumbe au pia kutumia zile programu za mawasiliano ambazo hunisaidia kubaki karibu na watu ninaowajua. Na wajua, matumizi mengine makubwa ya simu yangu ni ile kazi ya kujifunza. Natumia simu kwa kuangalia ile barua pepe, kupanga majukumu, na kufatilia kazi zangu za kila siku. Wakati mwingine, hutumia simu kusoma makala, kutazama video za kielimu, au kutafuta taarifa muhimu pale mtandaoni. Hii hunisaidia kuongeza maarifa yangu na kuendelea kujifunza hata nikiwa nje ya mazingira. Labda ya kawaida au ya kazi. Pia, natumia simu yangu kwa kupata habari na taarifa za kila siku. Kupitia simu naweza kufatilia habari za ndani na za inje. Hali ya hewa, matukio yanaendelea pale duniani, urahisi wa kupata taarifa hizi, hunifanya nijisikie, nimeunganishwa na dunia na kunisaidia kuwa na uelewa mpana wa mambo yanaendelea. Simu pia ni kifaa muhimu kwangu kwa burudani na mapumziko. Wakati ninapohitaji kupumzika, hutumia simu kusikiliza mziki, kutazama ile video fupi, na kusoma maudhui yanaye ni burudisha. Na burudani hizi hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunipa nafasi ya kupumzika kiakili baada ya shuguli nyingi. Zaidi ya hayo natumia simu kwa shuguli za kila siku kama kupanga ratiba, kueka kumbukumbu na kutumia huduma za kifedha simu hunisaidia kukumbuka mambo muhimu kuthibiti muda wangu na kufanya baadhi ya miamala labda kwa urahisi bila kwenda mbali Kwa njia hii simu inaweza labda imekua na kama ya msaada au msaidizi wangu wa kila siku Hata hivyo, nina labda jitahidi kutumia simu kwa uiano mzuri, najua labda matumizi ya kupita kiasi yanaweza kuathiri muda wangu au makini. Kwa hiyo, hujaribu kueka mipaka ile simu isilichukulie muda wote. Ninaipenda simu kama zana ya msaada na si kama kitu kinachotawala maisha yangu. Kwa ujumla natumia simu yangu zaidi kwa mawasiliano ile kazi kujifunza na kupata taarifa huku labda nikitumia pia kwa burudani pia nikitumia ile labda burudani kwa kiasi simu imeweza kunirahisishia maisha kwa njia nyingi na ninajikahidi kutumia kwa busara ili inisaidie badala ya kunisumbua.

Ndiyo, nimewahi kusafiri kwa ndege na uzoefu huo ulikuwa kipeke na wakumbukumbu. Kusafiri kwa ndege hunipa hisia tofauti kabisa.A Ukilinganisha na ule usafiri wa kawaida wa barabarani. Kuanzia maandalizi ya safari, kufika uwanjani, hadi, kupanda ndege. Kila hatua huwa na msisimko wake na hunifanya njisikie kama niko kwenye safari muhimu. Mara ya kwanza kusafiri kwa ndege, nilihisi mchanganyiko wa furaha na wasiwasi kidogo. Nilikuwa na hamu ya kuona jinsi mambo yanavyoenda Lakini pia, nilikuwa na hofu ndogo kwa sababu ili a ilikuwa labda uzoefu mpya. Hata hivyo, baada ya kuingia ndani ya ndege na kuona jinsi labda wahudumu walivyokuwa wakiendelea, abiria labda, a ba ba baada ya wale abiria kuingia ndani ya ndege na kuona labda jinsi wanavyo a hudumia a naam, a autulivu tu na labda zile taalamu, nilianza kujisikia salama nikiwa huru zaidi. A kinachonivutia sana katika a safari ya ndege, ni kasi na urahisi wake. Kusafiri umbali mrefu kwa mda mfupi, hunifana nijionze jinsi hile teknolojia ilivyo badilisha maisha ya binadamu. Safari ambayo ingechukua masaa mengi, au hata siku a kwa ile barabara au kwa ndege Pia inaeza kuchukua labda saa chache tu. Hii hunifanya kuthamini safari a ule usafiri wa anga. Hasa, kwa safi a safari zile za mbali. Pia napenda uzoefu wa kuwa juu angani, kuangalia labda dunia kutoka juu, kuona mawingu, ile miji, au ardhi kwa umbali, hunipa hisia ya ajabu na ya kuvutia sana. Ni wakati ambao, a hunifanya ntafa nitafakari maisha. Ukubwa, ule wa dunia, na nafasi ya binadamu ndani yake. Uzoefu huo hunipa amani, ya akili, na hisia ya mshangao. Aa Hata hivyo, usafiri wa ndege pia kuna ile changamoto zake pia. Wakati mwingine kuna kuchelewa kwa ile safari, foleni, pale uwanjani, au uchovu, wakukaa kwa mda mrefu. Lakini, kwa ujumla, changamoto hizi haziwezi kunifanya nipuuze faida zake. Kwaa maandalizi mazuri, na uvumilivu. Safari ya ndege huwa rahisi, na ya kufurahisha. Kwa sasa, ninaiona safari ya ndege kama njia ya kawaida, lakini bado ya kuvutia, ya kusa kusafiri. Kila safari huwa na uzoefu wake tofauti. Kila mara, ninapopanda ndege, huisi kama kuwa a kuna kitu kipya, cha kujifunza, au kushuhudia. Kule kusafiri kwa ndege hunipa fursa ya kuona maeneo mapya, kukutana na watu tofauti, kuweza ku a panua mtazamo wangu wa dunia. Naam naeza sema ya kwamba kwa ujumla, naeza sema ndio. Nimewahi kusafiri kwa ndege, na ninaona ni moja ya njia nzuri zaidi za kusafiri Kwa safari za mbali. Ni uzoefu na ucha changanya ule urahisi, kasi, na msisimko, na ni safari ambayo kila mara, huniachia kumbukumbu mzuri pale.

Naam. Ningependa sana kutembelea mji wa Paris nchini ufaransa pale kwa sababu ni mji unaojulikana kwa historia, utamaduni na uzuri wake wa kipekee. Paris mara nyingi huitwa ule mji wa mapenzi lakini kwangu ni zaidi ya hilo. Ni mji unaochanganya sanaa, historia, usanifu na maisha ya kisasa kwa namna inavyovutia. Moja ya sababu kubwa zinazofanya natamani kutembea au kutembelea ile nchi ule mji wa Paris ni historia yake ndefu na tajiri. Ningelipenda kuona majengo ya kihistoria, makumbusho, maarufu na labda maeneo ambayo yamekua na mchango mkubwa katika historia dunia. Kutembelea maeneo labda kama makumbusho, makanisa ya kale na mitaa ya zamani kungekua fursa mzuri ya kujifunza historia kwa macho yangu mwenyewe Badala tu ya kusoma kwenye vitabu Pia ningependa labda Paris kwa sababu ya sanaa na ubunifu Mji huu unajulikana kwa wasani, waandishi na ubunifu wengi waliowahi kuishi na kufanya kazi huko Ningelipenda kutembea mtaa nikiangalia sanaa za pale barabarani, maonyesho ya picha na majengo yenye ule usanifu wa kuvutia. Mazingira hayo yangenipa msukumo wa kufikiria kwa upana na kuthamini ule ubunifu wa binadamu. Chakula ni sababu nyingine inayonivutia. Paris inajulikana sana kwa vile vyakula vya kipekee na mikahawa midogo midogo yenye mvuto. Ningelipenda kuonja vyakula vyao, kukaa kwenye mkahawa mdogo pembeni kwa ya barabara, kutazama maisha ya kila siku ya wakazi wa mji huo. Hili lingekua uzoefu wa kipekee sana kwangu zaidi ya hayo. Ningelipenda kuona mtindo wa maisha wa watu wa paris, kuona jinsi wanavyo ishi, wanavyo wasiliana, wanavyo dhamini sanaa na mda wao wa kupumzika. Kukikue jambo la kujifunza Napenda sana kutembelea miji ambayo inanipa mtazamo mpya wa maisha na kunisaidia kuona dunia kwa macho tofauti Naam ningelisema ya kwamba ningependa kutembelea paris kwa sababu ni mji unaotoa mchanganyiko wa kihistoria utamaduni sanaa na maisha ya kisasa safari hiyo ingekua ya mapumziko tu Labda pia kwa kuongezeka kuwa ni ya vitu vingine bali ningesema ya kwamba pia ingeeza kukua ni kule kujifunza, kutafakari na pia kupanua upeo wa mawazo yangu. Ni mji ambao ninaamini ungeniachia kumbukumbu nzuri ya uzoefu na ule uzoefu wa maisha usio labda sahaulika.

Naam mafanikio ya binafsi ninayo labda dhamini zaidi kazini ni ukuwaji wangu kama mtu na ule mtaaluma. Naam kuliko labda mafanikio naonekana kwa macho pekee. Kwangu, mafanikio si labda kupa kupanda cheo au kupata mshahara mzuri. Bali pia ni jinsi ambavyo kazi inanijenga kuwa mtu bora zaidi mwenye ule uwezo mkubwa na mtazamo mzuri wa kazi za maisha moja ya mafanikio ni na yo thamini sana ni kujiamini kazini mwanzoni labda masafari yangu ya kazi kulikuwa na nyakati nilikuwa na ele mashaka juu ya ule uwezo wangu lakini kati nilivyondelea kujifunza kufanya kazi kwa bidii na ku kueza kukabiliana na changamoto Nimeeza kujenga imani kubwa na labda kile kinacho ninachoeza kufanya leo nina ule uwezo kukuweza kuchukua majukumu mapya bila hofu kubwa Jambo ambalo ni mafanikio makubwa kwangu binafsi yale mafanikio mengine labda ninayothamini ni ule uwezo kufanya kazi kwa nidhamu na uwajibikaji Nimejifunza kuheshimo muda, kutimiza majukumu kwa wakati, na kuajibika kwa matokeo ya kazi yangu, hii imenisaidia kujenga heshima kazini na kunifanya niwe mtu anaeleweka na kutegemewa na wenzangu wa Labda wale wasimamizi.Pia ninatamani sana mafanikio ya kuboresha mawasiliano yangu pale kazini kupitia kazi nimejifunza kusikiliza kwa makini kule kuwasiliana kwa uwazi na kueleza mawazo yangu kwa heshima Ujizu huu umenisaidia sana kushirikiana na timu ku labda shugulikia changamoto ya kujenga ule labda mahusiano mazuri ya pale ya kikazi Hii ni jambo ambalo ni la muhimu sana ambalo nili upande wangu naliona kama ni mafanikia kweli Mafanikio binafsi ninao jivunia ni ule wezo kushugulikia changamoto na shinikizo la kazi Sasa ninaweza kubaki mtulivu hata kama kazi inapokuwa nyingi au mambo ya napo badilika ghafla. Uwezo huu hau kuja mara moja bali kupitia uzoefu na kujifunza kule kutokana na makosa yangu. Kwangu hili ni moja wapo ya mafanikio makubwa sana ya binafsi. Zaidi ya hayo ninathamini sana mafanikio kujifunza na kujiboresha kila wakati. Kila kazi au changamoto imenipa funzo jipya, nimejifunza kutokana natamaa hata mambo yanapo kuwa mangumu kujua kwamba ni naendelea kukua hata kidogo kidogo. Hunipa motisha kuendelea mbele na kufanya kazi kwa bidii. Kwa ujumla naeza sema ya kwamba yale mafanikio binafsi nina ya thamani pale kazini ni yale ambayo yamenijenga kama mtu, kujiamini labla ile nidhamu ule wajibikaji mawasiliano bora na wezo kukubaliana hau kukabiliana na changamoto Mafanikio haya yamenipa msingi imara Wakweza kuendelea kukua kitaaluma na kunifanya njisikie nina ridhika na safari yangu ya kazi hata kabla ya kufikia malengo makubwa zaidi.

Na'am, kwa upande wangu nimeweza kuji labda nafanya mazoezi zaidi wakati wa asubuhi Ingawa wakati mwingine hufanya pia jioni kulingana na ratiba ya siku hiyo napendelea asubuhi kwa sababu hunipa mwanzo mzuri wa siku na hunifanya nijisikie mwenye nguvu mapema Ninapofanya kazi au ile mazoezi pale asubuhi akili yangu hua safi na mwili wangu na unakua tayari kukabiliana na shughuli za siku nzima asubuhi hua napata utulivu zaidi Hakuna kelele nyingi, hakuna labda misukosuko ya siku na muda huo hunifanya nijisikie kama ninajitunza kabla ya kuwahudumia wengine au majukumu ya kazi mazoezi ya asubuhi hunisaidia kuongeza umakini, kupunguza uvivu na kunifanya niwe na hali chanya ya kifikra Baada ya mazoezi, huisi kama labda niko tayari, nimeshafanikisha jambo muhimu mapema Hata hivyo, siwezi kusema ya kwamba kuwa siwezi, sipendi yale mazoezi ya jioni kabisa Kuna wakati ambapo ratiba ya asubuhi, huwa imeweza kunibana, na mwili wangu unahitaji kuachia labda ule msongamano wa mawazo uliokusanyika siku mzima. Katika hali hizo, kufanya mazoezi jioni hunisaidia kupumzika, kuachia mawazo au kuondoa uchovu wa kazi mazoezi ya jioni mara nyingi hunisaidia kulala vizuri Na'am, yale mazoezi ya jioni pia yana faida ya kuwa labda mwili tayari ushapata joto kutokana na shughuli za siku Hivyo, wakati mwngine mazoezi uhisi kuwa rahisi kidogo Pia kufanya mazoezi jioni kunaweza kuwa na nafasi nzuri ya kushirikiana na watu wengine. Kama marafiki au wanafamilia, jambo linalofanya mazoezi yawe na kufurahia zaidi. Kwa ujumla nesema ya kwamba ninaamini. Kuwa wakati wa mazoezi si muhimu kuliko labda kufanya mazoezi yenyewe. Cha msingi ni kuwa na ratiba, inayofanya mwili wako na maisha yako. Iwe ni labda asubuhi au jioni. Kilicho muhimu ni kujitunza kiafya kusogeza mwili au pia kudumisha maoezi mazuri. Kwa hiyo ingawa napendelea zaidi mazoezi ya asubuhi niko tayari kuweza kubadilisha kufanya mazoezi ya jioni inapohitajika Lengo langu ni kuhakikisha ninafanya mazoezi mara kwa mara kwa sababu hunisaidia kuwa na afya njema ya mwili na pia akili kuongeza nguvu na kuweza kuboresha ule ubora wa maisha yangu kwa ujumla.

Naam ndio, napenda kuenda pwani kwa sababu ni mahali panaponipa ule utulivu wa akili na furaha ya kipeke. Pwani inamvuto wa asili ambao hunifanya njisikie nimeachana kidogo na labda pilika pilika za maisha ya kilasiku. Sauti ya mawimbi, ya bahari, upepo mwanana na harufu ya maji ya chumvi hunipa amani ya moyo na kunisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Napenda pwani kwa sababu inanipa na fasi ya kupumzika na kutafakari. Ninapokuwa pwani, huwa sipendi kufanya mambo mengi kwa haraka. Napenda kukatu, labda kutazama bahari, na kufikiria kwa utulivu. Mazingira ya puwani pia hunifanya nijisikie kama muda unasimama kidogo. Jambo linalonisaidia kujipumzisha kiakili na kihisia. Pia napenda pwani kwa sababu ya uzuri wa mazingira. Mchanganyiko wa maji ya bluu, mchanga mweupe labda wa rangi ya kahawia na anga pana hunifanya ni thamini sana uzuri wa asili kutembea kando ya bahari na kukaa chini ya kivuli ni kitazama machweo ni moja wapo ya mambo yananifurahisha sana ninapokuwa pale pwani pwani pia hunipa fursa ya kufanya shuguli za kufurahisha Wakati mwingine napenda kuogelea, kutembea, ufukweni na kufurahia ile vyakula vya pale baharini. Shuguli hizi hunifanya njisikie ni kiwa huru na mwenye furaha. Pia ni mahali pazuri pa kutumia muda na familia na marafiki. Naamu, kwa sababu labda yake ya mazingira huweza huchochea yale mazungumzo na vile vicheko. Hata hivyo, sipendi sana pwani ikiwa kuna kelele nyingi ya msongamano mkubwa wa watu na pendelea pwani tulivu isio na watu wengi ambayo naweza kufurahia mazingira na amani. Pwani ya aina hiyo hunipa nafasi ya kuwa karibu zaidi na asili na kunifanya njisikie nimerudi kwenye hali yangu ya kawaida. Naam, kwa yote naeza seme ya kwamba napenda kuenda pwani kwa sababu hunipa utulivu ile furaha na nafasi ya kujitunza. Ni mahali ninapoweza kupumzika au kupumzika, kufurahia uzuri wa asili na kujaza zangu upya. Kila ninapoweza labda pata nafasi ya kuenda puani, huiona kama zawadi ya kujipumzisha na pia kujidhamini.

Timu ya mpira ya rugby labda wa kimarekani ni nayo ipenda zaidi ni New England Patriots. Ni timu ambayo imekua na historia kubwa na mafanikio mengi. Jambo ambalo linanifanya ni tamini sana. Nilianza kuipenda timu hii baada ya kuona jinsi ilivyokuwa ikicheza kwa nidhamu, ule umoja na mpangilio mzuri. Hasa katika nyakati ambazo ilikuwa inatawala ligi kwa mda mrefu. Sababu kubwa inayonifanya niweze kupenda ile timu ya New England Patriots ni mtazamo wao wakazi kama timu. Hii ni timu ambayo haitegemei mchezaji mmoja pekee bali hutegemea ule ushirikiano wa wachezaji wote pale wanjani. Kila mchezaaji anajukumu lake na kila mmoja ufanya kazi kwa bidii kuhakikisha timu imefanikiwa, mtazamo huu unifanya niweze kuona mafanikio yao hayakuja kwa bahati, bali kwa maandalizi ile nidhamu na mkakati mzuri. Na kukumbuka michezo mingi mikubwa ambayo tumi hii imecheza. Lakini moja michezo ninayokumbuka labda sana ni ile ya finali kubwa ambapo walifanikiwa kurudi kutoka nyuma na kushinda kwanjia kushangaza. Michezo ya aina hii hunipa hisia kali sana na kunifanya niheshimu uwezo wa timu kupambana hadi mwisho bila kukatatamaa. Inanionyesha kuwa hata kama hali ni ngumu, bado kuna nafasi ya kushinda ikiwa kuna imani na juhudi. Naam kuhusu labda wale wachezaji, kuna wachezaji kathaa waliwahi kuchezea New England Patriots ambao ninawapenda sana kwa sababu ya mchango wao mkubwa kwa ile timu. Napenda wale wachezaji ambao wana akili ya mchezo wanaweza kufanya maamuzi ya haraka wana labda ongoza wenzao kwa vitendo Zaidi kuliko maneno wachezaji wa aina hii unifanya niheshimu sana timu kwa ujumla Kila mara ninapo itazama timu yangu ikicheza uhisi, msisimuko, furaha na wakati mwingine pressure Mchezo unapokuwa mkali Huwa makini sana kuanzia mwanzo hadi mwisho Ninapowaona wakicheza vizuri, huisi furaha kubwa na wanapokosea au kupoteza, huisi uzuni kidogo, lakini bado huendelea kuwaunga mkono. Hisia ya hizi ni sehemu ya uzuri na hukuipenda timu ya mchezo. Zaidi ya ule ushindi wa Labda mataji, ninapenda New England Patriots kwa sababu inanifundisha maadili ya uvumilivu ile nidhamu na kufanya kazi kwa pamoja. Kutazama timu na labda kuleza kuna nifundisha kuwa mafanikio ya kweli yanahitaji subira na juhudi za mda mrefu. Sikila mchezo ushinda, lakini kilicho muhimu ni namna wanavyo jifunza kutokana na kushindwa na kurudi wakiwa bora zaidi. Naeza sema kwamba New England Pariots ni timu ninayoiona kama mfano mzuri wa timu bora ya mpira waki rugby wa pale kimarekani. Inahistoria, mafanikio, wachezaji wazuri na mtazamo wakitaataluma. Kuipenda timu hii, unipafuraha, burudani, na pia mafunzo muhimu ambayo ninaweza kuyatumia hata nje ya mchezo. Ndiyo maana ninaihesabu kuwa ni timu bora kwangu binafsi.

Naam ushauri mkubwa ambao ningelipenda kumpa mtu mwingine ni kujifahamu na kujikubali kama alivyo. Kila mtu anasafari yake ya maisha, uwezo wake na changamoto zake, kujilinganisha sana na wengine. Kunaweza kumfanya mtu ajisikie duni na apoteze mwelekeo. Ni muhimu kujua kuwa wewe ni nani, unataka nini, na unathamini nini. Kisha, uishi kulingana na hilo bila kujilazimisha au kulazimishwa kuiga maisha ya mtu mwingine. Ushauri mwingine muhimu nikuwa mvumilivu wa maisha. Mafanikio hayaji maramoja na maranyingi huja baada ya kupitia changamoto, yale makosa na majaribu mengi. Kuna nyakati mtu anaweza kukata tamaa kwa sababu mambo hayaendi haraka kama alivyo tarajia Lakini subira na kuendelea kujitahidi vina mchango mkubwa sana hatuwa ndogondogo unazopiga leo zinaweza kuleta matokeo makubwa badae Pia ningemshauri mtu ajifunze kusikiliza zaidi kuliko kuzungumza kusikiliza husaidia watu kuelewa wengine vizuri kujifunza mambo mapya na kufanya maamuzi bora mara nyingi majibu ya matatizo yetu yako kwenye mazungumzo na watu wengine. Lakini kama hatutaki kusikiliza, tunaweza kuyapuuza bila kujua. Kusikiliza pia hujenga mahusiano mazuri na heshima kati ya watu. Ushauri mwingine ni kujifunza kutokana na makosa badala ya kujilaumu kupita kiasi kila mtu hukosea na makosa ni sehemu ya ukuaji wa maisha badala ya kujiona labda hauwezi au kukata tamaa. Ni bora kujiuliza ulijifunza nini kutokana na kosa hilo na jinsi ya kufanya vizuri zaidi wakati ujao. Tazamo huu humsaidia mtu kukua na labda kuwa imara zaidi kimaisha. Pia ningelipenda kumshauri mtu kujidhamini na kujitunza. Kimwili na kiakili. Afya ya akili ni muhimu sawa na afya ya mwili. Kupumzika, kuzungumza na watu unaowamini na kuchukua muda wakujitunza si uvivu bali ni hitaji. Mtu akijitunza vizuri, anaweza kufanya maamuzi bora na kuwasaidia wengine pia. Ushauri wa mwisho ni kuwa na shukrani kwa yale ulio, labda ulio nayo. Hata kama yanaonekana madogo, kushukuru kusaidia kuna upande mzuri wa maisha na kupunguza malalamiko ya sio ya lazima. Shukrani huleta amani ya moyo na labda hukufanya udhamini safari yako ya maisha badala ya kuangalia. Tu labda unachokosa Kwa ujumla, ninge mshahudu mtu aishi maisha yake kwa uhaminifu kwa nafsi yake ile subira, kujifunza kila siku na kujitunza Hakuna maisha kamilifu, lakini kwa mtazamo mzuri na juhudi endelevu Kila mtu ananafasi ya kuhishi maisha yenye maana na kuridhika.

Nam sumu la sayansi na mni nalolipenda zaidi ni ile somo la biolojia kwa sababu alina husiana moja kwa moja na maisha ya viumbe na viumbe hai. Labda vikiwemo binadamu, wanyama na mimea. Biolojia hunisaidia kuelewa jinsi mwili wa binadamu unavyofanya kazi. Jinsi viumbe vinavyokuwa na jinsi mazingira yanavyoathiri uhai kwa ujumla. Somo hili hunifanya nione maisha kwa mtazamo mpana na wakina zaidi Apenda baologia kwa sababu unifundisha kuwa semwili wanadamu kuanzia seli ndogo kabisa adi mifumo mkubwa kama mifumo wadamu ule upumuaji na neva kujua jinsi mwili unavytet tetia dhidi ya magonjwa au jinsi chakula kina vyogeuzwa Kua nishati, unifanya ni thamini sana ile miilietu na umuhimu wa kuitunza. Maarifahaya hunisaidia pia kufanya maamuzi bora kuhusu afya yangu. Sababu nyingine inanifanya niweze kupenda somo la biolojia ni husiano wake na mazingira. Kupitia somo hili, nimejifunza jinsi mimea ya nawanyama, wanavyo tegemeana na jinsi binadamu. Anavyoweza kuathiri mazingira na kwa matendo yake. Hii hunifanya nijiskie kuwa na wajibu wa kulinda mazingira kwa sababu uhai na labda viumbe wengine unategemea usawa wa mazingira hayo. Biolojia pia hunivutia kwa sababu inamatumizi ya moja kwa moja katika maisha ya kilasiku. Maarifa ya balojia hutumi hutumika katika tiba, kilimo, lishe na hata teknolojia kisasa. Kujua kuwa sayansi na saidia kuwokoa maisha, kuboresha chakula, kutatua changamoto za kiafya, hunifanya nione lamani yake kubwa katika jamii. Zaidi ya hayo, biolojia hunifanya niwe na udadisi mkubwa Kila unapojifunza jambo moja, kuna maswali mengine, mengi yanayojitokeza Kwa mfano, jinsi vina saba vinavyoa mari ridhishwa au jinsi magonjwa yanavyoibuka, unifanya nitake kujifunza labda zaidi Hii hunifanya anione sayansi kama labda safari endelevu na kule kujifunza Si somo tu labda ya ladarasani Ingawa sayansi ina masomo mengi kama vile fizikia na kemia Baolojia huniguza zaidi kwa sababu inahusiana na uhai wa maisha ya kilasiku Nisomo linalonifanya nijiskie karibu zaidi na kile kinachozungum kinachonizunguka na kunisaidia kuelewa nafasi yangu kama binadamu katika ulimwengu huu. Naeza sema ya kwamba somo nalolipenda ni balojia kwa sababu linachanganya maarifa, yale maisha na matumizi halisi. Inanifunza kuthamini uhai, kujali afya na kulinda mazingira. Nisomo ambalo si tu labda ya kujifunza darasani, bali pia ni lakuishi na alo kila siku.

Natumia simu yangu kama chombo muhimu cha kusaidia maisha yangu ya kila siku hasa katika mawasiliano, kazi na kupata tarifa. Simu imekua sehemu ya lazima katika ratiba yangu kwa sababu ime nirahisishia kufanya mambo mengi kwa wakati mmoja bila kutumia vifaa vingi tofauti.

Na mvema kabisa naeza sema ya kwamba kwa ujumla kule kusubiri kwenye mstari wakati mwingine hunifanya nijisikie kwa njia tofauti kulingana na mazingira na mda wakusubiri. Kuna nyakati ambapo na subiri kwa utulivu sababu kuna nyakati ambapo kusubiri hunichosha na kunifanya niipoteze subira kidogo. Kwa hiyo nimejifunza kuikubali labda hali hii kama sehemu ya kawaida ya maisha ya kila siku. Ninapokuwa na subiri kwenye mstari mfupi ulio na mpangilio mzuri huwa sisikii vibaya sana, mara nyingi hutumia mda huo kutafakari, kuangalia mazingira na kupanga maisha yangu pale kichwani katika hali kama hizi kusubiri hunipa nafasi ya kutulia kidogo na kupunguza ama kupumzisha ile akili Hasa kama siku imekua na shughuli nyingi, hata hivyo kusubiri kwenye mstari mrefu, hasa bila maelezo au bila kuona mstari unasonga, kunaeza kunifanya nijisikie kuchoka na kukosa subira. Wakati mwingine hujuiliza kama mda wangu una tumika vizuri, hasa kama ni na majukumu megine yanayoni subiri. Katika hali hizo huhisi msongo kidogo wa mawazo lakini ujitahidi kubaki mtulivu ili labda kukabiliana na hisia hizi mara nyingi hujaribu kujishughulisha wakati nina subiri.Naeza kuangalia simu yangu, kusoma ujumbe, kusikiliza muziki au kufatilia ninachoendelea karibu nami jinsi labda hunisaidia kupunguza hisia Nza kuchoka na kufanya mda uonekane unapita haraka zaidi Pia nimejifunza kuwa mtulivu na kuelewa hali ya wengine Najua labda kuna zile sababu zinazo weza kufanya mstari uchelewe kama vile mfumo wa kuwa polepole au watu wa chache kwa hudumia wengi Naan kufikiria labda kwa mtazamo huu nisaidie kuepuka hasira zisizo za lazima na kunifanya ni heshimu hali ya wengine wanaosubiri pamoja nami Kuna wakati ya ambapo kusubiri kwenye mstari kunipa nafasi ya kujifunza tabia za watu na weza kuona jinsi watu wanavyo kabiliana na ku labda subiri wengine hutulia, wengine huonyesha asira, wengine huwanza mazungumzo kuangalia Hali hizi hunifanya ni tafakari kuhusu ha subira na namna watu wanavyo shugulika na sikilikia zile changamoto kidogo za kila siku.Kwa ujumla kusubiri kwenye mstari si jambo nalolipenda sana lakini nimejifunza kulikubali Badala ya kuliona kama upotevu wa mda naam hujaribu kuliona kama fursa ndogo ya kupumzika kutafakari na kujifunza uvumilivu mtanzamo huu hunisaidia kubaki mtulivu na kunifanya kufanya hali iwe rahizi zaidi kuvumilia. Kwa hiyo ingawa labla kusubiri kunaweza kuwa kuna chosha wakati mwingine inahitaji kudidhibiti kwa uvumilivu na kutumia mda huo kwa njia chanya ninamini kuwa subira katika mambo madogo naam kama hayo hunisaidia sana katika kukabiliana na changamoto kubwa za maishani.

Rangi ni naependa zaidi ni rangi ya bluu kwa sababu inanipa hisia ya utulivu, amani na uwezo wa mawazo. Kila ninapo iona rangi hii huhisi kama akili yangu inatulia na mawazo yanakuwa katika mpangilio mzuri. Bluu hunikumbusha mambo ya asili kama vile anga na maji ya baharini. Ambavyo na viona kama alama ya utulivu na uhai. Ninaiona rangi ya blue mara nyingi katika mazingira ya asili. Hasa nikitazama anga au bahari Anga la bluu hunipa hisia ya uhuru na nafasi pana ya kufikiria unanifanya nitafakari kuhusu maisha yale malengo na safari yangu binafsi bahari nayo hunipa amani ya moyo Rangi yake ya bluu hunifanya ni hisi karibu na asili na nguvu zake Pia ninaipenda rangi ya bluu katika mavazi hili labda ninavyotumia kila siku Mara nyingi hupendelea kuvaa nguo za rangi ya bluu kwa sababu ni rangi rahisi kuendana na nyingine na pia hunifanya nijisikie nikiwa mtulivu na mwenye kujiamini Rangi hii hunifanya nijisikie nadhifu kila kuonekana nimepita kiasi katika mazingira ya kazi au nyumbani rangi ya bluu hunipa hali ya utulivu na umakini nikiona rangi hii kwenye ukuta samani au vifaa vya kazi na hunisaidia kuzingatia kile ninachofanya na kupunguza msongo wa mawazo Ndiyo maono naona rangi inayofaa sana katika maeneo ninayo hitaji Yanayitaji umakini na utulivu sababu nyingi ninayopenda rangi ya blue ni kwa sababu Hayaumizi macho haraka na haichoshi hisia ni rangi ambayo unaweza kuiangalia kwa muda mrefu bila kuchoka Hii hunifanya nione rangi ya usawa isio na sana wala hafifu kupita kiasi Zaidi ya hilo, rangi ya bluu hunipa hisia ya uaminifu na uthabiti ninapo labda waona watu au vitu vinavyo tumia rangi hii Mara nyingi, huji hisi kuna ule utulivu na uwazi flani Hata katika alama unembo Rangi ya bluu hutumika kuonesha uaminifu na utulivu Jambo hili linanifanya labda nivutia zaidi kwangu kwa ujumla napenda rangi ya bluu kwa sababu ina adhiri hisiya zangu kwa njia chanya Ninaiona katika mazingira ya hasili kama anga na bahari katika mavazi na pia katika mazingira ninayoishi na kufanya kazi Rangi hii hunipa amani ya moyo, hunisaidia kufikiria kwa utulivu na hunifanya nijisikie vizuri ninapokutana nayo.

Ndiyo, napenda kucheza na watoto kwa sababu kucheza nao hunipa furaha ya kweli na pia hunifanya njijisikie huru na mwenye tabasamu la asili. Watoto na roho safi, mawazo huru na furaha isio na masharti. Jambo linalofanya muda ninao utumia nao labda uwe wa zamani sana. Kila ninapocheza nao ahuhisi kama ninarudi kidogo kwenye dunia ya urahisi na ule uwaminifu. Napenda kucheza na watoto kwa sababu, wananifundisha mambo mengi bila waokujua, wana niambia ukweli bila uoga, wanauliza maswali ya ajabu lakini ya maana, wanaonesha hisia zao wazi wazi. Hili hunisaidia kumbuka kuwa, maisha ya nahitaji kuwa magumu kila wakati, kwamba fura inaweza kupitia katika mambo madogo madogo. Michezo ninayopenda kucheza ya watoto ile, labda inayohusisha harakati, ubunifu na mazungumzo. Wakati mwingine ni michezo ya kukibizana, kurusha mpira, au michezo rahisi ya nyumbani. Wakati mwingine ni michezo ya kufikiria kama kuigiza hadithi au kutengeneza vitu kwa mawazo yao. Naam michezo hii hunifanya nione ubunifu wao na jinsi ya akili zao zinazofanya anavyo fanya kazi Pia kucheza na watoto kwa sababu hunipa nafasi ya kuwasaidia kujifunza kupitia mchezo pitia mchezo watoto hujifunza kushirikiana, kusubiri zamu, kuwasiliana na hata kushinda na kushindwa kwa heshima Kwa sehemu labda ya safari yao ya kujifunza hunipa hisia ya kuridhika na uwajibikaji Hata hivyo, kucheza na watoto kuna itaji uvumilivu na uangalifu Wakati mwingine wanaweza kuchoka haraka, kubadilisha mawazo au kuwa na hisia kali katika nyakati hizo, hujaribu kuwa mtulivu, kuelewa hisia zao na kuwasikiliza Hii hunisaidia kujenga uhusiano mzuri nao na kunifanya niwe wanaye muamini sana cheza na watoto pia hunisaidia labda kupunguza msongo wa mawazo kucheka nao nguvu zao na pia furaha zao hunifanya nijisahau matatizo kwa mudamfupi ni kama mapumziko ya kili na moyo ambapo nakuwa naishi kwenye wakati huo bila kufikiria sana mambo mengi Naam napenda kucheza na watoto kwa sababu unipafuraha mafunzo na amani ya moyo Wananiunganisha na upande wa maisha uliorahisi wakweli na wenye upendo Kuchezanao si kupoteza muda Bali kunaweza kwa kwenye uhusiano Kumbukumbu nzuri na furaha ya pamoja.

Naam mwezi naupenda zaidi katika mwaka ni desemba kwa sababu mwezi unachanganya hisia za furaha, mapumziko na kutafakari safari ya mwaka mzima. Desemba hunipa hisia ya mwisho na muanzo kwa wakati moja. Jambo linalonifanya ni uone labda mwezi wa kipekee sana ukilinganisha na mingine. Naam kwanza kabisa napenda disemba kwa sababu ni mwezi wa mapumziko na sherehe watu wengi hupata mda wa mapumziko baada ya mwaka mrefu wa kazi ya au masomo Kuna hali ya furaha hewani watu wanakuwa wachangamufu zaidi na mazingira yanajaa tabasamu Mwezi huu hunifanya nijisikie huru kidogo kutokana na ratiba ngumu za kawaida Pia napenda disemba kwa sababu ni wakati wa familia na marafiki watu wengi hukutana, husafiri kuenda labda kuwaona wapendwa wao na hutumia muda pamoja. Mikutano hii hunikumbusha umuhimu wa mahusiano na kunifanya nithamini sana watu waliopo katika maisha yangu. Mazungumzo, vicheko na kushirikiana labda chakula ni mambo yanayofanya disemba uwe wa kipekee. Sababu nyingi ninayoipenda disemba ni sababu ni mwezi wa kutafakari na kupanga upia. Ni wakati ambao hukaa chini na kufikiria mafanikio ya mwaka uliopita, changamoto nilizopitia na mafunzo niliopata. Tafakari hii hunisaidia kujieleza zaidi na kujianda kisaikolojia kwa mwaka mpya unakuja. Hali ya hewa pia huchangia kufanya disemba uwe mwezi ninaupenda katika maeneo mengi. Hali ya hewa huwa ya joto la wastani au pia mvua. Jambo linalofanya mazingira yawe mazuri na yenye uhai. Mvua hunifanya nihisi utulivu na utengeneza mazingira mazuri ya makupumzika na kukaa na watu wa karibu. Zaidi ya hayo disemba hunipa hisia ya matumaini mapia. Kadri mwaka unavyokarabia kuisha, uanza kuhisi. Kama labda kuna ukurasa mpya unafunguliwa. Hata kama mwaka haukuwa rahisi, disemba hunikumbusha kuwa kila mwisho una mwanzo mpya. Na kuamba, kuna nafasi ya kufanya vitu zaidi mbele. Ingawa miezi mingine ina uzuri wake, disemba hunigusa zaidi kwa sababu unaunganisha furaha, mapumziko, tafakari na matumaini kwa pamoja. Ni mwezi unaonifanya nijisikie karibu zaidi na watu ninawapenda na kunipa nguvu ya kuanza upya. Nasema ya kwamba kwa ujumla mwezi naupenda zaidi ni disemba kwa sababu hunipa nafasi ya kupumzika, kufurahia maisha. Hutafakari safari yangu na kujiandaa kwa mwaka mpya nikiwa na moyo ulioja matumaini na pia shukurani.

Ndiyo, nimewahi kufanya kazi ya kujitolea na ni uzoefu ninaodhamini sana kwa sababu ulinipa mafunzo na hisia ambazo ni tofauti na kazi ya kawaida ya kulipwa. Kujitolea, kunanifanya nijihisi kuwa sehemu ya jamii na kunipa nafasi ya kuchangia, kwa namna, chanya, bila kutarajia malipo ya kifedha. Kazi ya kujitolea ni na yofanya ilihusisha kusaidia watu na kushiriki katika shuguli za kijamii kama kusaidia katika shuguli za jamii, kutoa msaada kwa watu, wanaohitajika au kushiriki katika mipango ya maendeleo kupitia kazi hizi nilijifunza umuhimu wa kushirikiana na wengine kuona changamoto walizopitia watu katika maisha kilasiku Kile kilichoniguza zaidi katika kujitolea ni ifuraha ya kusaidia mtu mwingine kuona tabasamu au shukurani kutoka kwa mtu Niliemsaidia kulinipa hisia kiridhiko ambayo sirahisi kuelezea Ilinionyesha kuwa Hata msaada mdogo unaweza kuleta mabadiliko makubwa katika maisha ya mtu Kupitia kujitolea pia nilijifunza uvumilivu na huruma Wakati mwingine hali haikuwa rahisi na kuli labda kuwa na changamoto kama raslimali, chache au mazingira magumu Lakini hali hizi zilinifundisha kuwa mvumilivu kuelewa wengine na kuwa na moyo wa kusaidia bila kuchoka haraka kazi ya kujitolea ilinisaidia pia kujiendeleza binafsi Nilijifunza mawasiliano bora, kufanya kazi kwa timu na kuwajibika hata bila kusimamiwa sana Ujuzi huu umenisaidia hata katika maisha yangu ya kazi na mahusiana ya watu wengine Zaidi ya hayo, kujitolea kulinifanya nione maisha kwa mtazamo mpana zaidi Nilielewa kuwa si kila mtu ana fursa au mazingira sawa na hilo linifanya ni thamini zaidi kile nilichonacho Pia ilinipa hamasa ya kuendelea kusaidia wengine pale napohitaji au ninapopata nafasi. Kufanya kule kazi ya kujitolea ilikuwa uzoefu wenye dhamani kubwa kwangu. Sio kwamba labda ilinisaidia wengine, bali ilinijenga mimi kama mtu kimaadili, kihisia na kijami. Kama nikipewa nafasi tena, ningelipenda kuendelea kufanya kazi ya kujitolea. Kwa sababu, labda naeza sema ya kwamba ni naamini ni njia nzuri ya kuleta yale mabadiliko, chanya katika ile jamii na pia labda naeza sema ya kwamba pia kule kujijenga kibinafsi.

Naam, naeza sema ya kwamba ninajitahidi kugawanya taka zangu kwa sababu naelewa umuhimu wake katika kulinda mazingira na kuboresha afya jamii. Ingawa sikila wakati huwa rahisi, nimeona kuwa kugawanya taka ni hatua ndogo lakini yenye athari kubwa kwa mazingira yetu. Kwanza, inagawanya taka kulingana na aina zake. Taka za chakula kama mabaki ya mboga, matunda na chakula kilicho baki, uzitenga na taka nyingine. Aina hii ya taka inaweza kuoza na wakati mwingine hutumika kutengeneza labda ili mboji. Jambo linalonisaidia sana katika kilimo au bustani Labda kufanya hivi unisaidia kupunguze kiasi cha taka ninachoshia pale kwenye labda dampo Pili, ninatenga taka nazoweza kurejelea kama vile plastiki karatasi nachupa za kioo Naam najua kuwa taka hizi zinaweza kutumika tena badala ya kutupa ovyo Nazitenga mapema hurahisisha labda mchakato wa kurejeleza na upunguza uchafuzi wa mazingira Hata kama labda huduma za kurejeleza Hazipatikani kila mahali kutenga taka bado ni hatua muhimu Pia ninazingatia kupunguza taka kabla ya ku labda zalishwa Kwa mfano hujaribu kutumia tena mifuko ya plastiki, kuchagua bithaa zenye labda vifungoshio, vichache, na kutumia vyombo, inavyoweza kutumia mara nyingi badala ya vile vya kutupwa. Njia hii unisaidia kupunguza taka kwa ujumla Si labda kwa kuzitenganisha tu badala kuzalisha changamoto moja wapo ninavyokutana nayo ni ukosefu wa miundombimu au elimu ya kutosha katika baadhi maeneo na wakati mwingine hakuna vyombo mia maalum kutenganisha taka au mfumo mzuri unawakusanyika Waukusanyikaji labda hata hivyo ujaribu kufanya kadri niwezavyo ndani ya mazingira niliopo kwa sababu naamini mabadiliko huanza na mtu mmoja. Kugawanya taka kunanifanya nijisikie kuwa na wajibu kwa mazingira. Kunanisaidia kutambua kiasi cha taka ninacho zalisha kila siku. Na kunifanya nifikirie mara mbili kabla ya kununua ua kutumia vitu flani. Pia hunifanya niwe mfano mzuri kwa wengine hasa watoto au watu naishi nayo. Na labda kwa kuwa unifunza kujifunza kwa kuona Kwa ujumla naeza sema ya kwamba kugawanya ilitaka ni tabia muhimu ya kuendelea au kuendeleza maisha endelevu Ngao ni hatua ndogo inaonekana Ikifanywa na watu wengi inaweza kuleta mabadiliko makubwa zaidi Ndiyo maana naendelea kujitahidi kugawanya taka zangu na kuhamasisha wengine kufanya hivyo Kwa lengo la kulinda mazingira na vizazi vya sasa na pia vile vizazi ambavyo vina vijavyo na nitasema hivyo.

Naam mchezo ninaopenda zaidi katika olimpiki ni mbio za riadha, hasa mbio za masafa ya kati na pia masafa marefu. Mchizo huu hunivutia kwa sababu unaonyesha uwezo wa kweli wa binadamu, mguvu ya mwili, akili, nidhamu na pia uvumilivu. Mbio za olimpiki hunifanya ni hisi msisi muko wa kipeke kwa sababu kila sekunde na kila hatua huana maana kubwa. Kinacho nifanya nipende mbio za riadha, ni urahisi wake, lakini pia ugumu wake. Kwa labda kuangalia, inaweza kuonekana kuwa kama ni kukimbia tu, lakini nyuma yake kuna maandalizi makubwa sana. Wanariadha utumia miaka mingi kufanya mazoezi, kujenga stamina, kasi na mbinu sahihi. Hiu nifanya ni heshimu sana juhudi zao na kuona kuwa mafanikio yao hayaji kwa bahati. Pia napenda mbio za olimpiki kwa sababu ni mchezo wa haki wa wazi. Hakuna vifaa vingi, minavyo msaidia mwanariadha. Kinacho labda tumika zaidi ni uwezo wake, binafsi mazoezi na akili. Hii hunifanya nione kuwa juhudi unapopatikana kwa kazi ngumu na kujitolea jambo linalonipa motisha hata katika maisha yangu ya kila siku. Michezo ya mbio huni sisimua sana hasa wakati wa finali mbapo wanariadha bora kutoka nchimbalimbali kutana kuona watu kutoka tamaduni tofauti, wakishindana kwa heshima na kufuata sheria moja Unipahisia ya umoja wakimataifa ni wakati ya mbapo dunia inonekana kuandogo na michezo inaunganisha watu bila kujali tufauti zao. Napenda pia hisia za labda ushindani na ushindi na zokuya na mbio za olimpiki Wakati mwingine mbio huamuliwa kwa tufauti ndogo sana Labda sehemu sekunde Halihihunifanya niwe makini sana kuanzia mwanzo adi mwisho wa mbio Wakati mwanariadha na povunja rekodi na kushinda mara ya kwanza, weisi foraha na mshangau mkubwa, mbio za olimpiki unifunza pia maadili muhimu ya maisha kama vile uvumilivu, subira na kutokata tama. Kuna wanariadha ambao uanguka lakini huinuka tena au ambao ushinda mara katha kabla ya kushinda. Hadithi hii, unigusa sana na kunifanya nione kuwa kushindwa si mwisho wa safari, bali ni sehemu ya kujifunza. Zaidi ya hayo, napenda mbio kwa sababu zina hamasisha vijana na jamii kwa ujumla. Kuona wanariyadha wakifanya vizuri. Kuna wahizimiza watu ingine kuanza kufanya mazoezi. Labda kujali ya fya zao na kuona malengo makubwa. Mchezo huu unamchango mkubwa katika kukuza afya na ni idhamu katika jamii. Kwa ujumla ni napo upenda labda katika olimpiki ni mbio za riadha kwa sababu zinoesha uwezo wa binadamu ile ni idhamu na ushindani wa haki na umoja wa dunia. Ni mchezo unaonipa burudani, mutisha na mafunzo ya maisha Kila napotazama mbio za olimpiki uhisi ni me labda hamasika kufanya vizuri za hili katika kile ni nachofanya bila kukata tama.

Ndiyo, napenda kujaribu teknolojia mpya kwa sababu inanipa fursa ya kujifunza mambo mapya na kuharakisha maisha yangu ya kila siku. Teknolojia imekua sehemu muhimu sana ya dunia ya sasa, na kujaribu vitu vipya hunisaidia kuendelea kuwa na maarifa ya kisasa na a kutoachwa nyuma na mabadiliko yanayoendelea. Na mnapenda teknolojia mpya kwa sababu mara nyingi, huleta ufanisi na urahisi. Programu mpya, vifaa vipya, na mifumo mpya ya kiteknolojia mara nyingi, hutengenezwa ili kutatua matatizo, au kuboresha njia tulizokuwa a tunatumia awali. Ninapo jaribu teknolojia mpya na kuona inanisaidia ku kwa muda, na kufanya kaazi kwa urahisi, zaidi, huhisi nimepiga hatua mbele. Pia, a kule kujaribu teknolojia mpya hunipa udadisi, na msisimko wa kujifunza. Nnapo kutana na labda kile kifaa cha programu mpya, hupenda kuchunguza, a inavyo fanya kazi vipengele vyake, na jinsi inaweza kuji a kunisaidia. Hata kama sielewi mara moja, a mchakato wa kujifunza hunifanya nihisi nimekua kiakili, na kitaaluma. Hata hivyo, si kila teknolojia mpya hujaribu a bila kufikiria. Mimi hujaribu kuwa na a kuwa mwangalifu na kuchagua. Kwanza huangalia kama teknolojia ndio ina manufaa, ya kweli kwangu. Naam, a kama ni salama na kama ni rahisi kuitumia. Sipendi teknolojia ambayo ni ngumu sana ambayo haina faida ya wazi katika maisha yangu. Teknolojia mpya pia hunisaidia kujiendeleza kazini na kielimu. Kuwa a kuna teknolojia ambazo hunirahisishia, mawasiliano, usimamizi wa kazi na au kujifunza ujuzi mpya mtandaoni. Kwa labda kujaribu teknolojia hizi mapema, a huweza kuongeza uwezo wangu wa kujiboresha katika kile ninachofanya. Wakati mwingine, a kule kujaribu teknolojia mpya hunipa changamoto kidogo. Hasa kama inahitaji kubadilisha a mazoea nnayo kuwa nayo. Lakini nimejifunza kuwa mabadiliko ni sehemu ya maendeleo. Kadri ninavyo labda jaribu au kuzoea teknolojia mpya Ndiyo inavyokuwa rahisi zaidi, kunisaidia kwa mda mrefu. Pia, inaona kujaribu teknolojia mpya, a kama njia ya kujiandaa, a kwa siku zijazo. Dunia inaendelea kubadilika kwa kasi. Teknolojia ina mchango mkubwa katika mabadiliko haya. Kuwa tayari kujifunza na kujaribu vitu vipya, hunifanya nijisikie nina uwezo wa kukabiliana na mabadiliko, ya baadae kwa ujasiri zaidi. Nasema ya kwamba kupenda kujaribu teknolojia mpya kwa sababu hunisaidia kujifunza, kuboresha maisha, kuendelea kuwa na uwelewa wa dunia kisasa. Ingawa si kila teknolojia ni lazima niitumie, a kuwa na moyo, kujifunza na kujaribu, hunifanya nijisikie ninaendelea kukuwa, na kuendana na wakati.

Nam chakula chajadi ni nachokipenda zaidi ni ugali na mboga za kienyeji, hasa skuma wiki au kunde, pamoja na nyama au samaki, kulingana na labda upatikanaji, chakula hiki kina nipendeza sana kwa sababu ni rahisi, kina shibisha na kina ladha ya asili ambayo hunikumbusha nyumbani na tamadunizetu za kiafrika. Napenda ugali kwa sababu ni chakula chamsingi kwa watu wengi na hutoa nguvu ya kutosha kwa shughuli za kila siku Ugali hunifanya nijiskie nimeshiba Kwa muda mrefu na hunipa nguvu ya kufanya kazi bila kuchoka haraka Pia napenda jinsi ugali unavyo weza kuliwa na ainanyingi za mboga au mboga za majani Nam jambo linalofanya chakula kiwe na ladha tofauti kila wakati na mboga za kienyeji ndizo hunifanya nipende chakula hiki zaidi mboga kama vile skuma wiki, ilekunde au managu, zinaladha ya kipekee na manufaa mengi kia kiafya mboga hizi hunifanya nijisikie nimekula chakula cha asili, chenye virutubishi Pia napenda jinsi vinavyo pikwa kwa jinsi kwanjia rahisi Nam bila viungo vingi, inaladha ya asili, baki Nam chakula hiki chajadi kinagusa pia kwa sababu kinamaana ya kitamaduni na kisia. Maranyingi hunikumbusha wakati wakukaa na familia nam kula pamoja na kushirikiana hadithi. Kula chakula chajadi si kula tu, bali ni tukio la kuunganisha watu wakualabda dumisha mahusiano. Ni wakati wa kushukuru kuzungumza na kufurahia uwepo wa wengine Pia napenda chakula cha jadi kwa sababu ni chagharama nafuu na kinapatika na kirahisi Hakihitaji mandalizi magumu wala viungo vya bei ghali Hii hunifanya nikione kama chakula cha watu wote kinachoweza kuliwo pale nyumbani au hata katika mikusanyiko ya kijamii bila shida Zaidi ya hayo chakula cha jadi hunifanya nijisikie labda kuheshimu asili na milazetu katika dunia ya sasa ambapo vya kula vya kisasa vimeenea sana kula chakula chajadi hunikumbusha umuhimu wa kuhifadhi atamaduni na mazoea yetu ninjia ya kuonyesha fahari ya utamaduni wetu na kuuridhisha kwa vizazi vijavyo Naeza sema ya kwa mba chakula chajadi nina chokipenda ni ugali na mboga za kienyeji Kwa sababu kina nipa afya, ilenguvu, kumbu kumbuzuri na utambulisho wa kitamaduni Nam kila ninapokula chakula hiki, uhisi nimerudi nyumbani na nimeridhika kimwili na kihisia Ndio maana chakula hiki kina nafasi ya kipekee moyoni mwangu.

Ndiyo, napenda kununua vitu mtandaoni kwa sababu unirahisishia maisha na kunipa urahisi mkubwa katika ununuzi wa mahitaji yangu. Katika dunia ya sasa ambapo, muda ni muhimu sana. Ununuzi wa mtandaoni hunisaidia kupata vitu ninavyohitaji bila kulazimika kusafiri au kutumia mda mwingi pale sokoni. Kwanza kabisa napenda kununuwa vitu mtandaoni kwa sababu ya urahisi na kuokoa mda naweza kununuwa bidhaa nikiwa pale nyumbani, kazini, au hata nikiwa safarini kwa kutumia simu au kompyuta Hii hunifanya niweze kulinganisha bei, kusoma maelezo ya bidhaa na kufanya maamuzi bila presha Labda ya uuzaji na msongamano wa watu sababu nyingi ninayoipenda ununuzi wa mtandaoni na upatikanaji wa bidhaa mbalimbali mtandaoni kuna bidhaa nyingi kutoka maeneo tofauti ambazo wakati mwingine ni vigumu kuzipata katika maduka ya kawaida Hii hunipa chaguo pana na kunifanya nipate kile kinacho nifaa zaidi kulingana na ladha ile bajeti na mahitaji yangu Pia napenda ununuzi wa mtandaoni kwa sababu ya uwezo wa kulinganisha bei na kusoma maoni ya wateja wengine. Kabla ya kununua kitu naweza kuona maoni ya watu waliokisha nunua tayari labda, maoni haya hunisaidia kufanya uamuzi bora na kuepuka kununua bidhaa zisizo na ubora mzuri. Hata hivyo, ninapokuwa nanunua vitu mtandaoni. Huwa mwangalifu sana nachagua, tovuti au programu zinazoaminika na kuhakikisha kuwa taarifa zangu za malipo ziko salama. Si kila tovuti huaminika, kwa hiyo hufanya utafiti kidogo kabla ya kununua. Hasa kwa bidhaa za bei kubwa. Changamoto ninayoiona katika ununuzi wa mtandao ni kutoweza kuona au kugusa bidhaa kabla ya kununua. Wakati mwingine, bidhaa labda inaweza kuwa tofauti kidogo na matarajio. Lakini kwa kusoma maelezo vizuri na kuchagua wauzaji wanaoaminika, changamoto hii inaweza kupungua. Napenda pia ule ununuzi wa mtandaoni kwa sababu hudumu, labda haini huduma ya kupeleka bidhaa hadi nyumbani Hii inanifanya nijisikie huru na kinapunguza ule usumbufu kuweza kubeba vitu vizito na kusafiri mbali huduma hii ni muhimu sana hasa kwa watu wenye ratiba ngumu na wanaoishi mbali na maduka makubwa Naeza sema ya kwamba napenda kununua vitu mtandaoni kwa sababu hunipa urahisi, chaguo pana na udhibiti wa maamuzi yangu ya ununuzi Ingawa kuna changamoto chache, faida zake ni nyingi kuliko hasara Ninapoendelea kutumia njia hii kwa uangalifu na busara Ununuzi wa mtandaoni hunifanya maisha yawe rahisi na yenye labda ufanisi zaidi.

Ndiyo, napenda kukimbia. Ingawa sikila siku au kwa kiwango cha ushindani, napenda kukimbia kwa sababu ni njia rahisi na ya asili ya kufanya mazoezi. Bila kuitaji labda vifaa vingi au maandalizi makubwa. Kukimbia unisaidia kujisikia labda mwenye nguvu, huru na mwenye afya bora ya mwili na akili. Kukimbia hunifurahisha zaidi kwa sababu hunipa muda wakua na mimi mwenyewe. Ninapo kimbia hasa pale asubui au jioni, hupata nafasi ya kutafakari mawazo yangu, kupanga siku, au kuachia msongo wa mawazo. Ni kama mazungumzo ya kimya kati yangu na nafsi yangu. Ambapo, mawazo yanakuwa wazi zaidi na akili natulia. Napenda kukimbia kwa sababu ya manufaa yake kiafya, hunisaidia kuimarisha moyo, kuboresha pumzi na kuongeza stamina ya mwili. Badala tuya bada ya kukimbia mara nyingi labda huisi mwilu wangu umekuwa mwepesi na akili ikiwa tulivu hisia hii unifanya nijisikia nimefanya jambo zuri kwa afya yangu mazingira ninapopenda labda kukimbia ni mahali palipo wazi na tulivu kama barabara zisizo na kelele nyingi, bustani au maeneo yenye hewa safi kukimbia katika mazingira mazuri hunifanya nifurahie zaidi mazoezi yenyewe na kunipamotisha kuendelea Pia napenda kukimbia nikiwa na sikiliza mziki mpole au wakati mwingine bila mziki kabisa ili nisikilize pumzi yangu na mazingira yanayo nizunguka Hata hivyo, kukimbia kuna changamoto zake, kuna siku ambazo mwili huisi mzito au hali ya hewa, labda, haifai katika nyakati hizo, hujaribu kujisikia mwili wangu na kutolazimisha kupita kiasi Nimejifunza kuwa kusikiliza mwili ni muhimu na kukimbia kuna paswa kuwa chanzo cha afya, si maumivu Wakati mwingine napenda kukimbia peke yangu lakini kuna nyakati pia napenda kukimbia na mtu mwingine labda ama watu wengine na kukimbia na wengine huleta motisha na kufanya mazoezi liwe la kufurahisha zaidi pia huongeza uwajibikaji Kwa sababu unahamasishana kuendelea hata pale mmoja anapochoka Zaidi ya faida za mwili kukimbia hunisaidia kiakili pia kihisia Napo kimbia mara kwa mara, huona nina subira zaidi, ninauwezo kukabiliana na changamoto na mawazo yangu yanakuwa wazi zaidi, ni kama zoezi la mwili na akili kwa pamoja. Kwa jumla, napenda kukimbia kwa sababu hunisaidia kuni jijenga ki kiafya, kiakili na pia kihisia. Ni lazima nikimbie umbali mrefu au, si lazima nikimbie umbali mrefu kwa kasi kubwa, kilicho muhimu kwangu ni kufanya zoezi, wa furaha na mwendelezo. Kukimbia kwangu sii labda mashindano, bali ni njia ya kujitunza na kujisikia vizuri katika maisha ya kila siku.

Naeza sema ya kwamba na hisi vizuri kuhusu tadhmini za kazi. Na ingawa hisi ya hizi hutegemea namna tadhmini hizi inavyo fanywa au madhumni yake. Nina yona tadhmini ya kazi kama fursa muhimu ya kujifunza, kule kujiboresha na kuelewa vizuri zaidi nguvu na maneo ya nawe hitaji maboresho katika utendaji wangu. Ninapenda tathmini za kazi pale zinapokuwa na haki, wazi na zenye lengola kujenga. Tathmini na yo tolewa kwa eshima au kwa mfano halisi unisaidia kuelewa ninachofanya vizuri na ninachopaswa kuboresha. Naam katika hali kama hizi, tathmini unipamotisha na kunifanya au kufanya kazi kwa bidii zaidi kunisaidia kukua kita aluma. Naam hata hivyo, siwezi kusema kwamba tathmini za kazi huwa rahisi kila wakati, kuna nyakati ambapo uleta msongo wa maazo, hasa kama mtu anawasiwasi, juhu labda ya matokewa, kama tathmini naonekana, kama hukumu, badale ya mazungumzo ya kumaendeleo Lakini kadri nina viondelea kupata uzuefu, ninajifunza kuyiona tathmini kama sehemu ya kawaida ya kazi Si jambo la kuogopa, kitu nina chothamini sana katika labda tathmini ya kazi ni maoni yenye mwelekeo wa suluhisho Naam, badala ya kuhambiwa tu labda kile kinachokosewa, napenda kupewa mungozo wanamna ya kuboresha maoni ya inahii, unifanya njisikia kuwa, ninazaidiwa, si kushitumiwa, hunijengea ujasiri na kunifanya nichukue hatua za kuboresha utendaji wangu. Pia, ninauna tadmini za kazi kama njia kuwasiliana na viongozi au wasimamizi. Inafasi ya kujieleza, kuelewa changamoto, ninazo kutana nazo na kutua maoni yangu kusuma zingira ya kazi. Mawasiliano ya pandezote ufanya tathmini iwe ya mana zaidi na hunisaidia kujisikia kuwa sauti yangu inaskilizwa Tathmini za kazi hunisaidia pia kujipima maendeleo yangu Ninapo labda linganisha tathmini za awali na za sasa naweza kuona kama nimekua Nimeongeza ujuzi na nimeboresha utendaji wangu Hili hunipa labda kiridhiko binafsi na kunipa motisha ya kuendelea kujifunza na kufanya kazi kwa bidii Kwa upande mgini neza semea kwa mba tathmini za kazi zinapokosa uazi zinapokuwa za upendeleo zinaweza kunifanya nijisikie vibaya na kukosa motisha ndo manake ni naamini kuwa tathmini bora inahitaji uazi, usawa na mawasiliano mazuri kati ya mfanyi kazi na pia li msimamizi Najihisi kwamba tathmini za kazi ni sehemu muhimu ya maendeleo ya kitaaluma na ikiwa zitafanya kwanjia sahihi, zinapo saidia kujenga, kuelekeza na kuamasisha hua na tamani kubwa kabisa Mimi hujaribu kuzi labda chukulia tathmini kwa mtazamo chanya Nikiona kawa fursa ya kujifunza kukua na kuwa bora zaidi katika kazi ni nayofanya.

Mziki ninaupenda ni mchanganyiko wa aina tofauti, lakini kwa ujumla napendelea mziki unaogusa hisia, unaobeba ujumbe kwenye maana. Mziki kwangu si burudani tu, bali ni njia kujieleza, kutulia, na wakati mwingine kujipa upya kihisia. Kila aina ya mziki hunigusa kwa namna yake kulingana tu na wakati na hali niliopo. Kwa kiasi kikubwa napenda mziki wa bongo flavor kwa sababu unaakisi maisha ya kila siku Channamoto, mapenzi na matumizi ya watu wengine au matumaini pia ya watu wengine Maana labda maneno ya nyimbo nyingi za bongo huwa ya moja kwa moja na inaguza hali ya halisi ya maisha Ninapo usikiliza au huisi kama kuna mtu alieleza hisia au mawazo ni nilio wahi kuwa nayo Hii hunifanya nijisikie nimeeleweka Pia napenda mziki wa regae Haasa kwa sababu ya ujumbe wake wa amani haki na uvumilivu Rege hunipa utulivu wa akili na kunifanya nitafakari maisha kwa kina ni mziki ninaupenda kusikiliza Ninapo hitaji kupunguza mawazo au ninapo taka kujituliza baada ya siku ndefu tu midundo yake ya pole pole na maneno yenye hekima hunipa amani ya moyo Kwa upande wa wasanii kuna wasanii kadhaa ni nawapenda Hasa labda wale wanaoimba kwa hisia na ukweli Napenda wasanii wanaoweza kuwasilisha ujumbe kwa njia ya kweli bila kujifanya huku labda pitiliza Iwe ni msanii wa bongo, reggae au pop Kilicho muhimu kwangu ni ujumbe na namna anavyo nifanya nijisikie Ninaposikiliza wimbo wake, labda jinsi navyo hisi Ninasikiliza mziki tena wa nyakati tofauti kulingana na hali yangu asubuhi napenda mziki mtulivu wa kunipa hamasa ili kuanza siku vizuri Wakati wa kazi au masomo hupendelea mziki usio na kelele ili nisiathiri umakini wangu jioni na usiku napenda mziki wa polepole au wa hisia ambao hunisaidia kupumzika na kutafakari siku yangu mziki hunigusa sana kihisia kuna nyimbo ambazo hunifanya nifurahie nyingine hunifanya ni kumbuke nyakati fulani za maisha na nyingine hunipa matumaini Hata ya pale mambo yanapokuwa magumu Ninapopata labda wimbo na upenda Mara nyingi uskilizi mara kwa mara kwa sababu unisaidia kuelewa hisia zangu na kunipa nguvu ya kuendelea mbele Zaidi ya yote napenda ule mziki kwa sababu unganisha watu bila kujali lugha au mahali mtu anatoka mziki unaweza kufanya watu wahisi kitu kimoja kwa wakati mmoja. Hilo ndilo jambo lina lonifanya nithamini sana mziki kama sehemu ya maisha ya binadamu. Kwa ujumla, mziki nao upenda ni ule unaonipa utulivu, furaha na ujumbe wa maana. Iwe ni bongo flavor, iwe ni reggae au aina nyingine. Mradi unaguza tu moyo na kuwakisi hisia halisi. Basi huwa na upenda. Mziki kwangu ni rafiki wa karibu unao labda nitembea nami katika nyakati za furaha na pia nyakati za changamoto.

Naam mdiyo napenda kucheza michezo ya ubao kwa sababu ni michezo inayochanganya burudani, fikra na ushirikiano wa kijamii. Michezo ya ubao hunipa nafasi ya kufurahia, mda na watu wengine bila labda kutegemea sana teknolojia. Jambo linalofanya mawasiliano yawe ya moja kwa moja na ya kweli zaidi. Kile kinachonivutia sana kuhusu michezo ya ubao ni namna ilivyo fanya akili ifanye kazi. Michezo mingi ya ubao inahitaji kupanga mikakati, kufikiria hatuwa kadhaa mbele na pia kufanya maamuzi kwa busara Hii hulisaidia kuboresha uwezo wa kufikiria kwa haraka na kwa makini Labda huku nikiweza kufurahia mchezo wenyewe bila presha kubwa Pia napenda michezo ya ubao kwa sababu huleta watu pamoja, iwe ni familia, marafiki, au watu ninaokutana nao kwa mara ya kwanza. Michezo ya ubao huwa njia mzuri ya kufunja ile barafu na kuanzisha mazungumzo. Wakati wa kucheza, watu hucheka, hushindana kwa heshima na kujifunza tabia za wenzao kwa njia ya kufurahisha. Michezo za ubao pia hunifundisha subira na kukubali matokeo Wakati labda kuna wakati hushinda na kuna wakati hushindwa kujifunza kukabili kukubali labda kule kushindwa bila kukasirika na kushinda bila kudharau wengine ni mafunzo muhimu yanayotokana na michezo hii hayo ni maadili ambayo yanafaa hata nje ya michezo katika maisha ya kila siku naam. Napenda pia kwamba michezo ya ubao ina aina mbalimbali kuanzia kwa hile rahisi ya burudani hadi hile inayohitaji mkakate mkubwa. Hii hunifanya niweze kuchagua mchezo unaofaa kulingana na mda idadi ya watu na hali ya hewa ya kihisia. Wakati mwingine napenda michezo ya rahisi ya kucheka na wakati mwingine napendelea ile ya kufikiria kwa kina. Tofauti na michezo ya simu au kompyuta, michezo ya ubao hunifanya nijisikie nipo kwenye wakati halisi. Hakuna screen, hakuna labda taarifa zinazo ingia kila dakika ni watu, ubao na michezo yenyewe. Hii hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunipa mapumziko ya kiakili kutokana au kutoka kwenye matumizi ya vifaa vyakidigitali. Hata hivyo, si kila wakati napata nafasi ya kucheza michezo ya ubao. Hasa kutokana na ratiba ya kila siku, lakini napopata muda na watu kucheza nao, huwa ninafurahia sana. Ni mchezo ambayo hauchoki haraka na kila mchezo huleta uzoefu tofauti. Naseme ya kwamba napenda kucheza michezo ya ubao kwa sababu inaburudisha, inajenga kiakili na inanileta karibu na watu wengine. Njia nzuri ya kutumia muda kujifunza na kufurahia ushindani wa kirafiki. Michezo ya ubao kwangu si tu mchezo bali ni njia ya kuimarisha mahusiano na kufurahia maisha kwa urahisi na kwa furaha fulani.

Na mnapendelea kuwasiliana na watu kwa njia iliyo wazi ya heshima na yenye kuwaelewa pande zote. Kwangu, mawasiliano mazuri si labda kusema tu labda kile unachotaka kusema, bali pia ni kusikiliza kwa makini kila mtu mwingine anasema nini. Ninaamini kuwa mawasiliano bora hujengwa, juu ya kusikilizana, kuelewana na kuheshimiana. Namkokiasi kikubwa napendelea mawasiliano ya ana kwa ana pale labda inapoweze kana kuongea uso kwa uso, hunipa nafasi ya kuona hisia za mtu lugha ya mwili na labda mkutadhw wa mazungumzo kwa jumla, njia hiyo hunisaidia kuelewa vizuri zaidi Kile mtu anamaanisha na pia hunisaidia kujieleza kwa ufasaha zaidi mawasiliano ya ana kwa ana hujenga ukaribu na uaminifu wa haraka Kwa hiyo katika dunia ya sasa si kila mara mawasiliano ya ana kwa ana ya nawezekana Ndiyo maana pia napendelea mawasiliano ya simu au ujumbe Hasaa ninapo hitaji kuwasiliana haraka au nikiwa mbali na mtu simu hunisaidia kueleza jambo kwa sauti na hisia Wakati ujumbe hufaa zaidi kwa taarifa fupi au mipango au mipango rahisi Kila njia ina nafasi yake kulingana na hali Ninapo wasiliana na watu hujitahidi kuwa mkweli lakini mwenye heshima. Ninaamini kuwa kusema kweli kusema kweli ni muhimu lakini namna unavyo usema kweli ndiyo hufanya tofauti kubwa. Huwa najali maneno ninayotumia ili nisiumize au kudharau hisia za mwingine. Mawasiliano na pokuwa na ya heshima Hata mazungumzo magumu huwa rahisi kuyashuhulikia pia napenda kuwa kuwasiliana na kusikiliza zaidi kuliko kuzungumza Ninapo mpa mtu nafasi ya kuzungumza na kujieleza huhisi amedhaminiwa kusikiliza hunisaidia kuelewa mitazamo tofauti na kunisaidia kujibu kwa busara badala ya haraka Mara nyingi kusikiliza vizuri hutatua nusu ya tatizo kabla hata ya kutoa majibu. Katika mawasiliano ya kikazi napendelea kuwa wazi mfupi na mwenye lengo. Napenda kuwasiliana mawasiliano yalio wazi yasio wacha nafasi ya mkanganyiko. Hii hunisaidia kufanya kazi vizuri na wengine na kuepuka migogoro isio ya lazima. Kuwa wazi, hunijengea heshima na kuwaminika kazini. Katika mawasiliano ya kijamii au ya kifamilia, napendelea mazungumzo ya kirafiki na yenye huruma. Ninapenda kuzungumza kwa njia inayo jenga uhusiano, kushirik kushiriki mawazo na kusikiliza changamoto za wengine. Mawasiliano ya aina hii hunifanya nijisikie karibu na watu na hunijenga kihisia. Zaidi ya yote, napendelea mawasiliano au kuwasiliana kwa njia inayo jenga uaminifu na uwelewano kwa mda mrefu. Na amini kuwa mawasiliano si tukio la moja kwa moja, bali ni mchakato unaoendelea. Kadri labda tunavyo wasiliana vizuri, ndiyo mahusiano yanavyo zidi kuwa imara. Naeza sema ya kwamba napendelea mawasiliano au kuwasiliana kwa watu kwa uwazi. Kwa heshima, kusikiliza kwa makini na kuweza kuchagua njia inayofaa kulingana na hali mawasiliano mazuri hunisaidia kujenga mahusiano bora kutatua ile changamoto na pia kuishi kwa amani na watu wanaonizunguka Pali ni napo labda ishi.

Ndiyo, nimewahi kufikiria kuanzisha biashara yangu samahani. Na kwa kweli, ni wazo ambalo limenijia mara nyingi. Kuanzisha biashara ninaiona kama fursa ya kujitegemea, kutumia vipaji vyangu, kukamilisha, na kuwa na udhibiti zaidi wa mwelekeo, wa kazi na maisha yangu kwa ujumla. Moja wapo ya sababu kubwa zinazofanya nifikirie kuanzisha biashara ni ile tamaa ya uhuru na maamuzi katika biashara yako mwenyewe, una nafasi ya kupanga ratiba, kuchagua aina ya huduma au bidhaa unazotaka kutoa na kufanya maamuzi yanaendelea au ya naendana na mauni yako Hili hunipa motisha kwa sababu linanifanya nihisi kuwa juhudi zangu zinajenga kitu changu binafsi. Pia nimefikiria biashara kama njia ya kutumia ujuzi na uzoefu nilio nao. Kila mtu ana kitu anachokijua na anachokifanya vizuri. Na biashara hunipa nafasi ya kubadilisha ujuzi huo kuwa chanzo cha kipato. Wazo la kufanya kitu ninachokipenda na wakati huo huo kupata kipato ni jambo linalonifutia sana Hata hivyo, siwezi kusema kuwa kuna wazo la kuanzisha biashara halimo labda changamoto Ninatambua kuwa biashara inahitaji uvumilivu nidhamu na maandalizi mazuri Kuna hatari ya kifedha, changamoto za soko na wakati mwingine presha ya kutojua biashara itakuenda vipi mawazo haya hunifanya nione umuhimu wa kupanga vizuri kabla ya kuanza Nimeweza kujifunza kuwa kuanzisha biashara kuna hitaji maarifa ya msingi ya ujasiri ya mali kama kupanga bajeti, kuelewa wateja, kusimamia muda na kufanya maamuzi ya kwanza kupata ushahuri na labda kuanza na hatuwa ndogo ili kupunguza hatari Pia ninaona biashara kama njia kujifunza na kukua kibinafsi katika biashara, unajifunza kutokana na makosa unakutana na watu tofauti, unajijenga kiakili na kihisia changamoto za biashara hunifundisha subira, ujasiri na uwezo wa kutatua matatizo mambo ambayo ni muhimu, hata inje ya biashara Kuna nyakati ambazo ninaweza kuanza biashara ndogo kwanza kama biashara ya mtandaoni au huduma ndogo ili kujifunza taratibu kabla ya kupanua njia hii inanipa ujasiri zaidi kwa sababu Haini hitaji kuekeza mtaji mkubwa maramoja Lakini mara inanipa uzoefu wa ujasirimali Kwa ujumla, kufikiria kuanzisha biashara ni jambo linalonipa msisimko na matumaini Lakini pia hunifanya niwe makini Ninaamini kuwa biashara nzuri, hujengwa kwa mipango, uvumilivu na kujifunza kwa mda siyo jambo la kuharakisha, bali ni safari ina hitaji maandalizi na niya dhati Kwa hiyo ndiyo nimewai kufikiria kuanzisha biashara yangu na ninaamini kuwa, ikiwa nitapata wazo sahihi, maandalizi mazuri na wakati unaofaa ningelipenda kulitekeleza Kwangu biashara si tu njia ya kupata pesa bali njia ya kujijenga, kujitegemea na pia kuwacha alama katika jamii hususi.

Usiku kabla ya kulala, napenda kujiandaa polepole na kwa utulivu. Kwa sababu, ninaamini labda unavyo maliza siku yako inamchango mkubwa katika ubora wa usingizi wako na hali ya kiakili unapoamka asubuhi. Kwa hiyo huwa si harakishi mambo bali hujaribu kuupa mwili na akili muda wakutulia Kwanza kabisa napenda kumalizia shughuli za siku na kuangalia kama kuna mambo madogo ni nayo ya sahau kama kuweza kupanga vitu vya kesho au kumaliza kazi ndogo ili ubaki Hii hunisaidia kulala nikiwa na amani ya akili bila mawazo mengia labda nilipaswa kufanya hiki na kile Panga hata dakika chache ahunipunguzia msongo wa mawazo Baada ya hapo hujaribu kupunguza matumizi ya simu na vifaa vya ki elektroniki inga wasirahisi kila wakati Naona ni muhimu kupunguza mwanga wa skrini kabla ya kulala Badala yake wakati mwingine napenda kusikiliza mziki mtulivu au kusoma kitu kifupi ambacho hakihitaji kufikiria sana hunisaidia husaidia akili kueza kuanza kupumzika Pia napenda kufanya mambo ya kujitunza kama vile kuoga au kunawa uso Pia inaezakua kwa sababu hunifanya kujiskia safi na tayari kulala mambo haya madogo hunipahisia ya kumaliza siku rasmi na kuanza kipindi cha mapumziko Wakati mwingine, huandaa nguo na vitu labda nitakavyo kesho ili nipunguze haraka pale asubuhi Kabla ya kulala, maranyingi napenda kutafakari siku yangu, hujiuliza mambo kama vile nini kilienda vizuri leo? Nini kili nilijifunza? Na ni mambo gani ni jambogani moja lilo labda shukuru Tafakari hili hunisaidia kuwa na mtazamo chanya na kunikumbusha kwamba Hata siku ngumu huwa na jambo jema ndani yake Kuna nyakati pia ambapo napenda kuomba na kutulia kimya kwa mda kulingana na hali yangu ya kihisia huu ni mda wa kuachilia mawazo mazito wasiwasi au presha ya siku kunisaidia kuweza kulala nikiwa mwepesi wa mwoyo na kiakili Inapo karibia kulala napenda kuhakikisha mazingira ya kulala ni tulivu na yanayofaa kama vile tamaa ataazimezimwa na kupunguza kupunguzwa kelele zimepungua na kitanda kimeandaliwa vizuri mazingira hayo hunisaidia kuingia usingizini kwa urahisi zaidi Naeza sema ya kwamba kile kinachofanya usiku ninachofanya usiku kabla ya kulala ni kujiandaa kimwili kiakili na pia kihisia Si lazima nifanye mambo makubwa, ni mchanganyik wa vitu vidogo, vinavyo nisaidia kutulia na kuhitimisha siku kwa amani Ninaamini kuwa usingizi mzuri, huanza na maandalizi mazuri na ndio maana ujitahidi kufanya usiku wangu uwe na wautulivu kadri inavyo wezekana.

Naam mazoezi yangu ya kila siku nina yaona kama sehemu ya muhimu ya maisha yangu Kwa sababu, hunisaidia kuwa na afya bora kimwili na pia kiakili Si lazima yawe mazito au ya kuchosha sana Bali, ninayachagua kulingana na mda nilionao na hali ya mwili wangu siku hiyo Kilicho muhimu kwangu, nikaakikisha kuwa ninasonga na kuupa muili wangu nafasi ya kufanya kazi Kwa kawaida, napenda kuanza siku na mazoezi mepesi, asa pale asubuhi. Haya yanaweza kuwa labda kunyoosha mwili, kufanya mazoezi ya kupumua au matembezi mafupi. Mazoezi haya unisaidia kuamka vizuri, kuondoa usingizi na kuanza siku nikiwa na nguvu na umakini. Asubuhi huwa mda mzuri wa sababu akili kutulivu na mwili bado una nguvu. Kulingana na ratiba yangu maranyingi ufanya mazoezi ya mwili mzima. Kama kukimbia kwa mwendo wapolepole, kuruka kamba, au kufanya mazoezi ya nyumbani kama push-ups, squirts na sit-ups. Mazoezi haya unisaidia kuimarisha misuli, kuongeza stamina na kuboresha mzunguko wadamu mwilini. Sipimi sana idadi ya marudio, muhimu ni kufanya kwa umakini na mwendelezo. Pia napenda mazoezi ya kutembea hasa jioni au wakati wamapumziko. Kutembea hunipafuraha au nafasi ya kukumua hewa safi Pumzisha akili na wakati mwingine kutafakari mambo ya siku ni zoezi rahisi lakini lenye faida kubwa Hasa kwa watu ambao ratiba zao nizakukaa sana kazini ya nyumbani Kipengele kingine muhimu katika mazoezi yangu ni kusikiliza mwili wangu Kuna siku ambapo nahisi nina nguvu nyingi na kuna siku ambapo mwili unahitaji kupumzika zaidi katika siku kama hizi, hufanya mazoezi mepesi tu au hata kuchukua mapumziko Ninaamini kuwa mazoezi bora si yale ya kujilazimisha Bali yale yanayofanywa kwa uwelewa na kujijali mazoezi hunisaidia pia kupunguza msongo wa mawazo Bada ya siku ndefu au yenye changamoto kufanya mazoezi hunifanya nijisikia nafuu kama vile nimeachilia mzigo wa mawazo Naam hata dakika chache za mazoezi unibadilishia hali ya moyo na kunipa mtazamo chanya zaidi Zaidi ya faida ya mwili, mazoezi unisaidia kujenga nidhamu na ratiba kujua kuwa nina mda maalumu ya kufanya mazoezi hunifanya nipange siku yangu vizuri zaidi pia hunijengea tabia kujifunza na kuthamini afya yangu Jambo ambalo ni muhimu sana kwa maisha ya mda mrefu Siwezi kusema kuwa labda ufanya mazoezi kila siku bila kukosa Lakini hujitahidi kuwa mwenye mwendeleo Hata kama ni mazoezi madogo Ninaamini kuwa kufanya kitu kidogo kila mara Nibora kuliko kutofanya kabisa Mwendelezo ndio ufunguo wa kuona matokeo mazuri kwa mda Kwa jumla naeza sema ya kwamba mazoezi yangu ya kila siku ni rahisi yanayobadilika kulingana na hali na enye lengo la kunifanya nijisikie vizuri kimwili na kiakili. Kwangu mazoezi si adhabu, bali ni zawadi ya mwili wangu, ni njia kujijali, kuongeza nguvu, na pia kuishi maisha yenye afya na.

Naam uwezo ambayo ningependa kuwa nao ni uwezo wa kujifunza kwa haraka na kuendana na mabadiliko bila kupoteza utulivu au kujiamini katika dunia sasa ambayo mambo yanabadilika kwa kazi, teknolojia, kazi na hata mahusiano uwezo wakuzoea na kujifunza mambo mapya kwa haraka ni jambo lenye thamani kubwa sana ni penda kuwa na uwezo wa kuelewa mambo mapya kwa kina bila kuchukua mudamrefu Iwe ni ujuzi wa kazi, lugha mpya au mbinu mpya ya kutatua matatizo uwezo huu ungenisaidia kujiendeleza binafsi na kitaaluma na pia kunifanya ni siogope changamoto mpya Badala ya kuona mabadiliko kama tishio ninge yaona kama fursa ya kukua Pia nigelipenda kuwa na uwezo mkubwa kusimamia hisia zangu katika hali ngumu, huo ni uwezo wa kiakili na kihisia, unao hitaji mazoezi na ufahamu wa ndani. Kuwa na uwezo wa kubaki mtulivu, mwenye busara na mwenye mwelekeo mzuri hata wakati wa presha au matatizo, kungekua faida kubwa sana. Uwezo huu unisaidia kufanya maamuzibora na kudumisha mahusiano mazuri ya watu wengine. Na uwezo mwingine ambao ninauona kama ni umuhimu sana ni uwezo kuwasiliana kwa ufanisi na watu wa aina tofauti. Ninge lipenda kueza kueleza mawazo yangu kwa uwazi, kusikiliza kwa makini na kuelewa mitazamo ya wengine hata kama ni tofauti na yangu. Mawasiliano mazuri hufungua milango mingi, ujenga uwaminifu na husaidia kutatua migogoro kwa njia ya amani. Zaidi ya hayo, ningependa kuwa na uwezo kudumisha nidhamu na motisha binafsi kwa mudamrefu. Maranyingi, watu huanza mambo ya hamasa kubwa, lakini hushindwa kuyaendeleza, kuwa na uwezo kulabda endelea kufanya kazi, Kwa bidii, hata pale labda matokeo yanayo na yanaonekana bado ni jambo gumu lakini la muhimu sana. Uwezo huu unisaidia kufikia malengo ya muda mrefu bila kukata tamaa. Ningelipenda kuwa na uwezo wa kufikiria kwa ubunifu na kuona suluhisho pale ambapo wengine wanaona tatizo. Uwezo wa kufikiria nje ya mipaka ya kawaida hunisaidia kutatua changamoto kwa njia mpia na kuleta mabadiliko chanya. Ubunifu si kwa sanaa tu, bali pia katika maisha ya kila siku na kazini. Naam kwa ujumla ningeseme ya kwamba ninaupenda kuupata au uwezo ninaupenda kupata si labda ajabu au wakimiujiza. Bali ni uwezo unaohusiana na akili, tabia na mtazamo wa maisha. Ninaamini kuwa, uwezo huu unaweza kujenga taratibu kupitia kujifunza, uzoefu na kujitafakari Hata kama siwezi kupata kikamilifu maramoja, kujitahidi kujenga kila siku ni hatua muhimu Kwa hiyo, wezo nigependa kuwa nao ni ule unaonisaidia kuwa mtu bora zaidi mwenye kuelewa, mwenye busara na mwenye uwezo wa kukabiliana na maisha kwa ujasiri na pia matumaini Kwangu huo ndio uwezo wa kweli wenye dhamana au dhamani ya kudumu.

Naam kwa ujumla napendelea tishati lakini pia ninadhani sana shati kutegemea mazingira, shuguli ninazofanya na taswira ninayotaka labda kuwasilisha na kwa watu wengi. Kila vazi lina nafasi yake na matumizi yake maalum katika maisha ya kila siku. Napenda tishati kwa sababu ni vazi la urahisi na uhuru. Tishati hunipa faraja hasa katika hali ya hewa labda ya joto na ninapokuwa na shuguli zinazohitaji mavazi rasmi. Ni rahisi kuivaa, ni nyepesi na hunifanya nijisikie huru kusonga na kufanya shuguli zangu bila kuzuia kizuizi. Wakati wa mapumziko, matembezi au kukaa nyumbani. Tishati huwa chaguo langu la kwanza. Pia napenda tishati kwa sababu ya ubunifu wake. Kuna tishati zenye rangi tofauti, maandishi, picha au ujumbe unaonyesha utu wa mtu. Kupitia tishati mtu anaweza kujieleza bila kusema neno lolote Hilo hunifanya nione tishati kama vazi linaoendana na hali ya kawaida ya kirafiki Hata hivyo, shati lina nafasi yake muhimu sana Hasa katika mazingira ya kazi, mikutano na hafla zinazohitaji mwonekano rasmi zaidi Shati hunifanya njisikie nadhifu, mwenye heshma na mwenye kujiamini Ninapovaa shati mara nyingi nahisi kama nimejiandaa kifikra na kimuonekano wa majukumu muhimu Napenda shati kwa sababu ninabadilisha taswira ya mtu Naam hata kama ni shati rahisi inaweza kumpa mtu muonekano wa makini na uwajibikaji Shati pia ni vazi linaloweza kuvaliwa kwa njia tofauti Unaeza kulivalia suti, suruari la kawaida na au hata jeans kutegemea mtindo unaotaka. Kwa upande wangu, uchaguzi kati ya shati na tishati hutegemea muktadha wa siku. Kama ni siku ya kazi au tukio rasmi, nitaelekeza au nitaelekea zaidi kwenye shati. Lakini, kama ni siku ya mapumziko, safari fupi au kukutana na marafiki, basi tishati huwa chaguo bora zaidi. Sipendi kujilazimisha kuvaa rasmi pale anapo hali hairuhusu. Pia hali ya hewa ina mchango mkubwa katika joto kali, tishati, pia hua rafiki zaidi kwa sababu ina ruhusu mwili kupumua vizuri. Lakini katika hali ya baridi au mazingira rasmi, shati hutoa mwonekano mzuri na wakati mwingine husaidia kuhifadhi joto la mwili. Ningeeza kusema ya kwamba napendelea tishati kwa faraja na urahisi Lakini naheshimu sana shati kwa nadhifu na rasmi yake Sioni kama ni lazima kuchagua kimoja na kuwacha kingine Kwa sababu vyote viwili vinakamilishana kulingana na mahitaji ya maisha ya kila siku. Kwa mtazamo wangu, kuvaa vizuri ni suala la aina Si suala la aina tu pekee, labda ya vazi pekeake bali pia kuvaa kuna kinachofaa kwa wakati unaofaa. Iwe ni tishati au shati. Kilicho muhimu ni kujisikia vizuri, kujiamini, kujieshimu mazingira unayokuwamo.

Naamu, vyema kabisa, labda niswali ilinaeza kuwa limeulizwa. Kitu ninachokipenda zaidi kuhusu mtaa wangu ni ule utulivu na hali ya kuzoeana kati ya wakaazi. Ni a mbao umenipa hisia ya nyumbani kwa sababu watu wengine wanafahamiana na kuna heshima ya msingi kati ya majirani. Unapopita pale barabarani na watu wana kusalimia, hilo hunifanya nijisikie kuwa sehemu ya jamii. Si mtu anayepita tu. Napenda pia kwamba mtaa wangu una mazingira rafiki na yanayofaa kwa maisha kila siku. Kuna maduka ya karibu, huduma muhimu, zinazopatikana kirahisi na lazima kusafiri mbali. Labda sana kupita maitaji ya msingi. Hii unirahisishia maisha na kuokoa muda hasa katika ratiba za kila siku. Jambo jingine ninalolipenda ni usalama wa mtaa. Ingawa hakuna sehemu ilio kamilifu kabisa najisikia salama kuishi hapo kwa sababu watu wanajali kinachoendelea. Mazingira huangaliana na pia hutunzwa vizuri. Majirani pia huangaliana na mtu akiona jambo lisilo la kawaida huwa tayari kutoa taarifa ya kusaidiana. Hali hii hujenga imani na amani ya moyo. Pia napenda aina ya watu wanaoishi katika mtaa wangu. Kuna mchanganyiko wa watu wa rika tofauti, wale wazee vijana na watoto Jambo linalo ufanya mtaa uwe wa uhai kuona watoto wakicheza, watu wakizungumza jioni au wazazi wakipumzika, nje hunipa hisia ya jamii ilio hai na yenye mshikamano mazingara ya mtaa wangu pia hunivutia Kuna utulivu wa kelele, hasa nyakati za jioni na usiku pia Jambo linalo nifanya nipumzike vizuri Baada ya siku ndefu ya kazi au shuguli kurudi katika mtaa tulivu hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na pia kuregesha nguvu Napenda pia kwamba mtaa wangu umenipa nafasi ya kufanya shuguli za kawaida kwa uhuru Kwa kutembea jioni, kufanya mazoezi mepesi na kukaa nje nikizungumza na majirani Hii ni mambo madogo Lakini yana mchango mkubwa katika ubora wa maisha na afya ya kili Zaidi ya yote mtaa wangu ina historia binafsi kwangu ni mahali ambapo ninakumbukumbu ule uzoefu na ni sehemu ya maisha ambayo imejengwa hapo Kila kona au barabara ina maana fulani Jambo linalofanya nione mtaa wangu Si tu labda pahali pa kuishi bali nisehemu ya utambulisho wangu Naeza sema ya kwamba ninapo ninacho kipenda kuhusu mtaa wangu ni mchanganyiko wa utulivu Labda watu usalama na hisia ya kuhusika Si lazima uwe mtaa mkubwa au wa kisasa sana Kilicho muhimu ni namna inavyo kufanya usikie salama, huru, na nipo nyumbani? Ndiyo maana na upenda mtaa wangu na kuhudhamini sana sehemu muhimu kama sehemu muhimu ya maisha yangu.